Kwa upande wangu, napenda sana harufu ya kahawa mya. Hila harufu ikitoka jikoni au kwenye kafe, alafu inaniguza moja kwa moja So hiyo ndo harufu, yani hiyo kahawa ikipikwa, hiyo ndo harufu napenda. Harufu kama hiyo hunifanya njisikie, relax na akili inaanza kuamka taratibu. Alafu inanurudisha kwenye moments za utulivu bila haraka.

Ndiyo, niliwahi kuenda maonyesho ya sanaa maramoja. Ilikuwa weekend na nilienda tu kwa curiosity. Niliona michoro na picha zilizokuwa na ideas tofauti sana. Alafu baadhi zilinifanya nisimame kwa muda nikitafakari. Alafu pia kitu ingine ilikuwa experience poa sana na ilinifanya ni nione sana kwa mtazamu mwingine kabisa.

Ndiyo, nimeshawai nunua tikiti za Tukio. Ilikuwa kwa event ya mziki na nilitumia simu kununua hiyo tikiti. Nilifanya hivo mapema ili nisikose nafasi kwenye hiyo tukio wakati wake ukifika. Hizo hizo vitu nilifanya zilikuwa rahisi na ilinipa peace na akili Peace ya akili kabla ya siku yenyewe kufika.

Ki vyangu naweza sema ndiyo, huwa natoa sadaka au michango mara kwa mara. Inategemea mazingira, kuna wakati ni kanisani, wakati mwingine ni kusaidia tu mtu moja kwa moja, au kuchangia tu jambo la kijamii kitu kama hiyo. Alafu huwa nafanya hivyo kwa hiari, you know, si kwa mtu kuniambia nifanye hivyo. Alafu kitu hiyo hunifanya nijisikie vizuri kuchangia kidogo pale ninapo weza.

Wakati wa mapumziko ya mchana huwa nachukua muda ili nijitenge tu kidogo alafu mara nyingine huwa nakula kwa haraka alafu natembea nje nipate hewa alafu siku nyingine huwa nakaa tu kimya nikitazama simu na kuzungumuza zungumuza na watu kwa dakika chache kwa hivyo kwangu inategemea siku ilivyo na nishati niliyobaki nayo.

Kazini mimi uharakisha muda usipote bila sababu kabla ya kwanza mi hupanga kile ninacho takiwa kufanya. Siku hiyo ama muda huo kazi kubwa huwa ni ni kugawa kazi nilizo na nazo kwa vipande ili nisi sumbuke. Lakini baada ya hayo kazi huwa rahisi sana. Kila nikimaliza hatuwa moja huwa na hama hiyo inayofuata. Nikiona muda unaisha huwa naacha vitu visivyo na muhimu kwanza hiyo unisaidia kubaki on track bila.

Kwa kawaida, huwa natumia simu yangu kwa masaa kadhaa kwa siku you know. Asubuhi mimi huanza kwa kuangalia ujumbe na barua pepe halafu mchana natumia zaidi WhatsApp na browser kutafuta taarifa au kazi. Halafu jioni mara nyingi ni muziki, video au kuongea na watu wa karibu. Nakumbuka siku simu yangu ya kwanza ilikuwa ya kawaida sana. Ilikuwa tu ya kupiga na kupokea simu yaani huwa tunaita tululu ama kabambe sasa simu sasa saa hizi simu inanisaidia kupanga kazi, kuwasiliana na kupata habari haraka. Kuna wakati nahisi ni vizuri kuzima jioni kabisa ili akili ipumzike na nipate usingizi mzuri.

Mi sana sana hutumia wifi kwenye simu yangu kwa sababu kivyangu wifi ni inamalipo ya chini ukinganisha na data alafu wifi hua iko readily available. Naeza access rahisi sana. Niklingansha na data, data ni inamalipo ya kiwango cha juu. Na nikitumia sana kwa sana huwa inanigarimu pesa nyingi.

Ndiyo, ninewai kwenda kwenye tamasha la muziki. Ilikuwa jioni ya wikendi na nakumbuka watu walikuwa wengi na vibe ilikuwa juu sana. Nilifurahia kuona wasanii live na kusikia sauti halisi bila filters. Kulikuwa na kuimba pamoja na kucheza kidogo. Alafu nilirudi nyumbani. Nilijihisi nimechoka sana na nina furaha.

Mi sana sana napenda kununua vitu kwenye supermarket iliyo karibu nami. Kwa sababu hua na feel like hiyo supermarket naezapata vitu zenye singepata kwa hizi maduka zenye ziko hapa karibu na mimi zenye ziko hapa nje. Kuna vitu siezipata hapo na nitazipata kwenye supermarket. Na nikitaka vitu fresh kama mboga, viungo za kupika na vitu kama hizo hua naenda kwa kibanda. Apo ndo napenda na sana sana vitu kama hizo hua nanunua jioni jioni hivi.

Kila siku huwa nafanya mazoezi mepesi tu si yale magumu. Asubuhi huwa naanza na kunyorosha mwili kidogo kabla ya shughuli. Alafu sio muda mrefu kama dakika kumi hivi tu. Alafu jioni nikirudi nyumbani nafanya squats, pushups au kutembea kwa kasi kidogo. Alafu pia kuna siku nakosa na lakini mimi hujaribu kesho yake. Mazoezi hunisaidia kuachia uchovu na kujiweka active.

Kwa sasa, ninge penda kujifunza kifaransa. Nimeanza kukisikia mara nyingi kwenye kazi za online. Kina onekana kuwa useful sana. Hasa kwa mawasiliano na opportunities za nje. Nikipata hatua kwa hatua na hisi ningefungua milango mingi sana na kuniongezea uwelewa tamaduni tofauti.

Rangi ninayoipenda zaidi ni bluu. Naiona sana angani wakati wa asubuhi au jioni halafu pia kwenye maji ya bahari au ziwa. Bluu hunifanya nijisikie calm na focused. Mara nyingi pia naichagua kwenye nguo au vitu vya kila siku bila bila hata kufikiria sana.

Inategemea siku, lakini mara nyingi hua nachagua asubui. Nikiwa naamuka mapema, hua nafanya mazoezi mafupi kabla ya shuguli kuanza. Huni hii hunisaidia kuamsha akili na mwili pia mapema zaidi. Alafu, siku nikuwa ni mechoka, hua naacha kabisa badala ya kujilazimisha.

Mara nyingi, mi hucheza na marafiki wa karibu. Kuna wale tunaonana jioni au weekendi, wakati mwingine ni michezo ya nje kama mpira, alafu siku zingine ni mchezo wa kawaida na michezo za kawaida tu za kufurahisha watu nyumbani au pahali pa wazi. Inategemea muda na nani yuko available siku hiyo pia.

Kwa mimi, napendelea kutumia kompyuta mara nyingi. Kuandika kwa keyboard ni faster na nirahishi kurekebisha nikikosea. Lakini kuna wakati huwa nachukua kalamu na karatasi hasa nikitaka kufikria pole pole au kupanga mawazo. Inategemea na kile nacho fanya siku hiyo.

Kwa maoni yangu, mazingira mazuri ya kazi huwanza na watu. Watu wa kieheshimiana na kuwasiliana wazi. Kazi usonga vizuri pia nafasi iwe safi na tulivu kiasi alafu ratiba inapo eleweka. Na matarajio yawe wazi. Mimi naona kama mtu hufanya kazi bila presha nyingi hapo ndipo produktiviti huja nachorali.

Kwa kawaida, napenda kununua vitu za matumizi ya kila siku. Mara nyingi ni chakula, vitu vya nyumbani, bidha za kujitunza. Sipendi kununua vitu bila mpango. Hua nataka niwe na list ya kununua vitu. Hua nachukua kile ninacho hitaji zaidi kwa wakati huo.

Kwa wiki huwa nafua nguo kama mara mbili hivi siyo siku maalumu sana. Nikiona nguo zinaongezeka nafua tu. Halafu wakati mwingine nafua nguo kidogo katikati ya wiki halafu namalizia wikendi. Inategemea shughuli na nguo nilizotumia siku hizo.

Jioni yangu huwa inaanza pole pole, nikifika nyumbani, kwanza nikupumzika kidogo, nakaa kimya au nikaoge. Alafu baadaye huwa nakula chakula cha joni bila haraka. Kuna siku nawasha muziki laini au naangalia video fupi fupi kwenye simu. Kabla ya kulala, huwa najaribu kuweka simu chini mapema ili nipumzike na kujiandaa kwa kile kitakachofuata.

Kazini, bembelezo changu kikubwa ni mawasiliano, kwenye mawasiliano ni kuelewana mapema. Huwa napenda mambo yangu yawe wazi tangu mwanzo, ili kila mtu ajue anacho hitajika kufanya. Kwangu, kusikiliza ni muhimu sana, si kuongea tu. Nikielewa ujumbe vizuri, huwa naona makosa ya napunguka na kazi naendelea mbele bila kurudia rudia. Pia heshima kwenye maeneo husaidia timu ibaki na amani hata kunapokuwa na presha.

Kwa upande wangu, tunda ninalolipenda sana ni, ningesema ni embe. Nalipenda kwa sababu lina ladha tamu alafu linaweza liwa kwa njia tofauti. Kuna wakati na huwa nalikula likiwa fresh, wakati mwingine nalichanganya na matunda mwingine. Alafu likikomaa vizuri hunibamba sana na hunifanya nifurahie kula tunda kuliko snack nyingine.

Mara nyingi nafanya marafiki wapya kupitia mazungumzo ya kawaida. Nikiwepo kazini ama kwenye event naanza tu kwa salamu na kuuliza kitu kidogo. Nikiona napatana mazungumzo yanaendelea naturally. Sipendi kulazimisha sana. Nikiwa mimi mwenyewe au kusikiliza zaidi urafiki hujijenga tatatibu tu.

Mara chache sana. Kuna wakati nikiona gazeti ya mezani au nikitaka kusoma kwa utulivu napitia kidogo tu. Lakini mara nyingine huwa napata habari kwa simu, kwa sababu ni faster na inapatikana kwa muda wote ule.

Kwa saa hizi, niko kwenye mchanganyiko wa kazi na masomo. Masomo yangu yanani husisha sana na kujifunza ujuzi na vitendo. Hasa yale yanayotumika moja kwa moja kazini. Wakati huo huo, huwa nafanya kazi zinazohitaji umakini na nidhamu ya muda. Sio rahisi sana kila siku lakini imenifundisha kupanga muda wangu. Kuna siku nachoka lakini kuna siku zingine na jisikia nimepiga hatua kubwa. Hiyo hiyo hiyo balansi imefanya ni.

Kwa kazi, mimi huboresha mchakato kwa kuangalia kinacho poteza muda. Nikiona hatua fulani inarudiwa sana. Huwa najaribu kuirahisisha ama kuitoa kabisa. Kuna wakati mwingine huwa naandika tu flow ya kazi nione wapi kuna mchanganyiko Maybe sometime nikipata feedback kutoka kwa wenzangu huwa naitumia kurekebisha. Polepole na mabadiliko hapa na pale huwa inafanya kazi iende smooth bila stress nyingi sana.

Rafiki wangu wa karibu sana anaitwa anaitwa Clinton. Huwa tunapenda kwenda naye kutafuta chakula hasua time ya jioni hivi. Ni rafiki mwenye nimekua na yeye kutoka kitambo na tunapendana sana na huwa tunasaidiana kama kama tuseme niko chini kihela ananisaidia kama ako chini kihela namsaidia.

Kivyangu nasema italingana na hali. Kama ni wakati nina njaa sana huwa napenda nile chakula kilicho na mafuta sana kwa sababu huwa naona kama ni kitamu kuliko kile chenye hakina mafuta. Halafu wakati nimeshiba huwa sipendi vyakula vya mafuta kwa sababu huwa nasikia kama naweza tapika. Huwa napenda chakula cha mafuta kidogo ama chenye hakina mafuta kabisa ndiyo nihisi nimeshiba na nipo sawasawa kabisa.

Rangi inayonipendeza sana ni rangi ya bluu kwa sababu nikitoka nje asubuhi huwa naiona angani. Mawingu ni blue ama ziwa nikitoka nikenda safari huwa naona ziwa ni blue. Na pia nina nguo nyingi sana zenye za rangi ya blue. So rangi ya blue ndiyo rangi ninayoipenda sana na idhamini kabisa kivyangu.

Vifaa viyangu vya tuseme vya kazi huwa navisafisha kila jioni ninapofunga kazi yangu yenye nimejiajiri. Hii hunisaidia ili napo amuka siku siku inayofuata. Nianze kazi bila kusumbukana mara nafanya usafi, mara nafanya nini. Yani naingia kazini hivi na kuanza kazi papo hapo bila kufanya usafi So kufanya usafi jioni huniraishia masaa yangu ya asubui sana.

Mimi kivi yangu napenda kunywa chai asubuhi kwa sababu chai hunichangamsha halafu hunifanya nijihisi mwepesi wa kuanza kazi. Chai pia kwangu ni rahisi sana kuianda nachukua maji naeka maziwa ndani naongeza majani ama kahawa. Halafu hivyo ndivyo chai yangu imeshaiva nainywa na naanza kazi yangu kwa wepesi kabisa.

Mimi kivyangu kulinda mazingira huwa nafanya kwa moja ni kupanda miti kwa sababu huwa huwa na make sure kwa kila wiki nimepanda mti mmoja so mwezi unapoisha huwa nimepanda miti minne. Halafu kitu ingine ni kuwahamasisha watu na kuwaleta pamoja kuwaeleza uzuri wa kutunza mazingira kutotupa takataka ovyo ovyo na kupanda miti.

Mimi sana sana napenda kuchora. Si kupaka rangi, sijafanya sana, maybe mara moja tu. Lakini kuchora nimechora ni tangia nikiwa mtoto mdogo. Nikiwa shule ya chekechea nilikuwa na chora vi cartoon, alafu nikaingia shule ya primary. Nilijifunza kuchora zaidi. Nikajua kuchora saa hizi. Kuchora uchoraji wangu ni wa kiwango cha juu sana. Naweza chora hata building mzima. Na niweke kila detail ya nyumba na chumba na kila kitu chenye kimo ndani ya hivyo viumba.